Umeme unapo katika naezatumia vifaa vingine vinavyo nisaidia kuleta mwangaza. Kama vile naesatumia taa ya mafuta ili niweze kupata mwangaza. Kwa hivo siwezi kaa gizani. Lazima nijitafutie namna ya kupata mwangaza, ili niweze kufanya kazi zangu nikiwa sina matatizo yoyote. Umeme unapo katika, sana sana unaenda kwa masaa machache ama dakika chache. Kwa hivo tunajiwekea vitu ingine ya kutusaidia wakati umeme unakatika na giza inaingia.

Napenda kukaa mahali ambapo hakuna watu wengi amba aa, mahali ambaa hakuna kelele, mahali ambapo naezafanya kasi zangu nikiwa pekee yangu. Lakini kuna wakati wingine naesa penda kukaa na watu, wachache, ama marafiki wachache ambao wapigi kerere sana, ambao wanaesa ongea kwa sauti ya chini, sio sauti ya kupiga kelele, ama sauti ilio juu sana. Napenda kukaa hapo ni kifuwasikisa, saa ingine niwaongereshe, tuwese kusikisana visuri. Tunawesa ongea na watu, tukiwa mahali pamoja tu, tukijienjoy ama kujibinjari siki.

Mimi huwa napenda kusimamia sana, sana sana huko kanisani napendelea kusimamia vikundi mbali mbali sababu kwangu niko na maono ya kutosha ya kuweza kuwaendeleza Ili waweze kufanya miradi mbali mbali ya kujisaidia na kusaidia kanisa letu na vikundi mbali mbali viweze kuinuka ili kwa maombi na kwa kuinua kanisa Iwe tumekua watu wa mbele kabisa kuinuka na kujifanya kazi zetu wenyewe kujenga, kutengeneza kanisa, kutengeneza fences ili tuweze kufaulu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula ambacho kinaitwa githeri chakula ambacho kinatengenezwa kwa kutumia mahindi na maharagwe hiki chakula ni rahisi kupika na kukitumia bora uweke mboga kama vile, kabeji, sukuma wiki, ama spinach ni chakula kizuri kwa mwili na watoto wanakipenda sana wakati kimekaangwa na kitunguu na nyanya.